Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu. Mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Upunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikilize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mradi mkubwa Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliyozoea Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza Tutakutana leo jioni Tupange hatua za kwanza Kila mtu ana jukumu lake Lazima tushirikiane vizuri Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimununua jana. Nitaupika na naze. Watoto wanapenda mchuzi wa naze. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je. Niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo. Na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ni na mizigo nyingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu nyingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa. Kutoka famasi mipango mingi leo lazima nijipange vizuri hebu niandike orotha nisisahau kitu chochote.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nili jaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini, bila kumkatiza. Bada ya kueleza, nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikuwa rahisi, lakini alitaka kuzungumza na msimamizi, nilimwe Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasira, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu, wanatulia. Sio wote wanakuwa wakali, wengi niwapole. Lazima nisipokee hasira zao kwa moyoni. Ni kazi tu, sio mimi binafsi, nitafanya vizuri zaidi.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali, nitaanza na chumba chakulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo vya kuchomea, vikohozi vina hitaji kunawishwa, sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa, nina hitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa, kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha, watoto watanisaidia kupanga vitu vyao, nyumba safi inatoa amani na moyo, ya moyo, ninafikiri ni tatumia saa mbili tu, baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana Nitachelewa labda dakika ishirini Lazima nimpigie mwenye kiti barua Nimwambia nitachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini Nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hiyo njia Leo naendesha redio, sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahamili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je! Ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia Programu za michezo je zinafaa labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa niza aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nina hisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengelele ya saa nne asubui? Hebu niangalia. Ndiyo. Imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvujika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni ile siku ambayo wazazi wangu walisherehekea siku yangu ya kuzaliwa, walivyoalika marafiki pamoja na watu mbalimbali, tulivyosherehekea na kukula keki, chakula mbalimbali, tulivyopiga mapicha, nilivyopelekwa kupiga mbizi, nilivyopewa pewa zawadi mbalimbali, kutoka kwa marafiki, wazazi, na watoto wengine wenzangu, hili ni kumbukumbu ambalo sitawahi lisahau maishani mwangu.

Zana ya dijiti ambayo mimi hutumia ni simu. Mimi hutumia simu kurahisisha mawasiliano zangu za kila siku na kazi zangu za mtandaoni. Niliweza kutumia zana hili kwa sababu ndiyo zana niliokuwana uwezo ya kununua.

Chakula ambacho mimi hupenda kukula kila mara asubuhi ni mayai pamoja na kahawa. Mimi hupenda chakula hiki kwa sababu ndio chakula ambacho kupata ni rahisi. Na pia ni chakula ambacho kukipika ninapoamka asubuhi pia ni rahisi. Kwa hivyo mimi kupenda kwa sababu kuipata na kuipika ni rahisi.

Mimi hupenda kutumia simu yangu kwa mara mingi, kwa sababu simu yangu unisaidia kupata pesa, inapoingia mtandaoni, kuna vila mimi uposti pictures zangu mtandaoni, na watu wanapo like na kukomenti mimi upata pesa, na pia mimi utumia simu yangu kwa mara kuwasiliana na marafiki zangu pamoja na familia, na pia mimi utumia simu yangu kwa mara mingi kujua yale yanayo endelea katika jamii kupitia mtandaoni.

Kile ambacho mimi hutumia kumaliza kazi zangu kwa wakati ni nguvu na kuweka imani na tumaini kuwa nitamaliza kazi zangu kwa mfano kazi za nyumba kama kufua, kuosha vyombo, kufagia nyumba. Mimi hutumia tu nguvu na kuweka tumaini kuwa nitamaliza.

Programu za simu ambazo hutumika kila siku ni zile za mitandaoni ya kupitisha ujumbe kama vila TikTok, Facebook, WhatsApp na Instagram. Programu hizi zimekuwa sehemu za maisha yetu ya kila siku ambazo hutuwezesha kujua yale ambayo huendelea katika jamii yetu ya leo.

Naam mimi uwafahamu majirani wangu, wale ambao wako na tabia mzuri na wale ambao wako na tabia mbaya, wale ambao huweza kukusaidia katika magumu na wale ambao hawawezi. Mimi huwajua kila mtu na tabia yake na mimi pia hupenda majirani wangu.

Rangi ambalo mimi hupenda ni rangi nyeupe. Mimi hupenda rangi hili sababu linanivutia na nipoona rangi hili mimi hukumbuka vitu vingi sana. Kile ambacho mimi humiliki katika nyumba yangu ya rangi nyeupe ni nguo pamoja na rangi iliopakwa katika ukuta. Mimi huona rangi hili kwa mara mingi katika nyumba yangu.

Kile ambacho mimi ufanya kuweka afya nzuri ni kukula chakula bora, kulala sehemu safi, kuvaa nguo safi na kuoga kila siku na kutunza mazingira yangu iwe safi na pia kuenda hosiptali mara kwa mara kuangalia jinsi afya yangu inavyo endelea.

Somo la sayansi ambalo mimi hupenda ni somo la biolojia. Mimi upenda somo hili kwa sababu katika somo la biolojia sisi ufunzwa jinsi ya kutunza afya yetu na vile vyakula ambavyo sisi ufa kutunza afya yetu. Na pia utufunza jinsi ya kujilinda sisi kama wanawake na pia utuwezesha kukua na maarifa zaidi kuusu maisha yetu.

Nguo ambazo mimi hupenda kuzivaa ni longi pamoja na rinda. Mimi hupenda nguo hizi zaidi kwanza rinda kwa sababu kulivaa ni rahisi na pia kulivua ni rahisi na pia hunifanya kutembea nikiwa na ujasiri ninapovaa nguo hizi.

Mafunzo ambayo mimi ningependa kupata kazini ni mafunzo jinsi ya kuboresha kazi yangu, jinsi ya kuifadhi kazi yangu, jinsi ya kukua muaminifu katika kazi yangu, na jinsi ni navyo weza kuheshimu na kuwasiliana na bosi wangu.

Jinsi ninavyotumia mda na familia yangu. Wakati nina mda, mimi hukusanya familia yangu pamoja na kuongea yale muhimu katika familia yetu kwa mfano kuyatatua yale matatizo ambayo tunayo katika familia yetu, kurekebisha yale mabaya ambayo yanaendele katika familia yetu na ku kuwapea mafunzo mazuri ambayo huwasaidia maishani mwao.

Nakumbuka mwalimu wetu wakingereza alivyo kuwa akitufunza kwa umakini, alivyo kuwa akitupea mawaidha jinsi ya kusoma kwa bidii, alivyokua akipenda kila mtu na vile alivyo kuwa akituambia tusome na tupende kazi yetu ili tuweze kufanikiwa katika mitihani yetu ya taifa.

Mikutano ambazo mimi hupenda ni mikutano za chama ambayo watu huifadhi pesa zao pamoja na kuzitoa wakati wao wenyewe wameelewana kuzitoa na kuzitumia kwa njia pasavyo kufanya biashara zao na hata yale mambo ambao wao hutaka wenyewe.

Mimi huenda maktabani mara mingi kwa sababu ninapokaa huko kusoma. Mimi hupata utulivu unaofaa na mimi hukua na wakati wangu mwafaka wa kusoma kile kitabu ambacho mimi hupenda kusoma. Pia huko maktabani mtu huweza kupata kila aina ya kitabu kile ambacho anataka kusoma.

Jinsi mimi ninavyo jilinda kutoka vitisho vya mtandao ni kwa kukosa kujiposti kila wakati na kukosa kukomenti katika video za watu wengi na hili husaidia sana kuepushana na vitisho mtandaoni.